Ndiyo, napenda kuendesha baiskeli maana ni moja wapo wa mazoezi ambayo mi hufanya kila siku. Pia baiskeli hutuwezesha kusonga kutoka sehemu moja kuelekea nyingine kwa urahisi. Pia baiskeli ni moja wapo wa njia rahisi sana. Na njia njia yenye manufaa sana ambayo haiaribu weather, haiaribu mazingira wakati inapotumika katika safari baiskeli ni mzuri kwa wana wadogo maana huwasaidia kufanya mazoezi. Huwasaidia kutembea kutoka sehemu moja kuelekea ingine kwa urahisi na kwa bei rahisi baiskeli ni muhimu sana na mi pia huipenda.

Ndiyo, mimi hunywa maziwa. Maziwa ni bora sana katika mwili wa binadamu. Na kila mmoja, ningeweza kuwasihi waweze kunywa maziwa. Maana maziwa ni muhimu sana. Huongeza nguvu katika mwili. Na pia, hutumika katika uvunjaji wa chakula chingine. Pia, imetumika kuongeza nguvu katika mifupa na kuishi vyema. Kwa hivyo, sana sana katika wana wadogo. Maziwa ni muhimu sana kwa wana wadogo, wanao bado wanakua hii huwafanya kuishi vyema na kupata nguvu haraka manake maziwa huwapa nguvu ya kusonga na kuishi vyema.

Mimi, kitu kinachonifanya nicheke, huwa ni komedi. Hii ni aina ya video, inayotumbuizwa na wanakomedian. Hunifanya nicheke sana na huniburudisha sana, mimi pia na marafiki zangu. Imenifanya hadi, kila mara ninapotamani kucheka, mimi hufungulia televisheni yangu, kisha naeka pahali ambapo wameweka komedia.